Ndiyo napenda mvua kwa sababu mvua ni chanzo kikuu cha maji ya kufunika mashamba kusaidia mimea kukua na kutoa chakula maji pia husaidia kukunywa na matumizi ya kila siku mvua hujaza mabwawa mito na akiba za maji muhimu kwa kunywa kuoga na kupika.

Mimi ningependelea mahali pa kimya. Kimya husaidia kufikiri vizuri kupumzika akili na kujidha thamini. Pia nirahisi kusoma au kufanya kazi bila usumbufu. Lakini kelele kidoko inaweza pia kua furaha wakati washerehe au michezo inafanya mazingira kwa ya burudani.